Kwa siku, kwa siku ninakunywa takriban glasi sita hadi nane za maji kulingana na hali ya mwili na mazingira. Kunywa maji ya kutosha ni jambo muhimu sana kwa afya ya binadamu kwa sababu maji husaidia mwili kufanya kazi zake ipasavyo.

Mimi kama mwanamke napendelea mwanaume alie nyoa au mwenye ndevu, zilizosafishwa vizuri, kulingana na mwonekano na usafi wake. Kwa maoni yangu, mwanaume alienyoa mara nyingi huonekana msafi, nadhifu na mwenye umakini, hasa katika mazingira ya kazi au hafla rasmi.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza mambo mapya na kuboresha ufanisi wa kazi. Teknolojia mpya mara nyingi huleta njia rahisi na za haraka za kutatua matatizo ya kila siku. Iwe ni kazini shuleni au katika maisha ya kawaida.

Kwa kawaida, ninatazama video mtandaoni kwenye majukwa maarufu kama YouTube, TikTok na Facebook. Hizi ni baadhi ya sehemu kuu ambazo watu wengi hutumia kutazama video za aina mbali mbali. YouTube ni moja ya vituo vikubwa zaidi vya video mtandaoni. Hapa unaweza kupata maudhui ya aina yote. TikTok pia ni maarufu sana kwa video fupi fupi za ubunifu.

Ndiyo, napenda maua sana kwa sababu yana uzuri wa kipekee na huleta hisia za furaha na utulivu. Maua yanaweza kubadilisha mazingira na kuyafanya yawe ya kuvutia zaidi. Iwe ni nyumbani kazini au kwenye hafla maalum. Pia napenda maua kwa sababu yanamaana ya kihisia kama ishara ya upendo wa shukran, amani au pole.

Kama tunapozungumzia programu za simu, zinazo tumika kila siku zategemea mahitaji ya mtu binafsi. Lakini kwa kawaida, mimi hutumia mchanganyiko wa programu zifuatazo. Moja ikiwa programu za ujumbe na mitandao ya kijamii. Pili, programu za barua pepe. Tatu, programu za habari na burudani. Nne, programu za malipo na benki. Tano, programu za kalenda na kazi.

Mimi binafsi napenda mikutano ya aina, ya ushauri, mafunzo au kubadilishana mawazo zaidi kuliko ile ya rasmi sana yenye vikao virefu. Hii ni kwa sababu mikutano kama hiyo huwa na maana inarahisisha mazungumzo ya wazi na kila mtu anapata nafasi ya kueleza maoni yake.

Napenda kutazama michezo ya mpira wa miguu na pia mashindano ya riadha. Kwa mpira wa miguu napenda hasa ligi kuu kama Premier League au mashindano ya kimataifa kama World Cup kwa sababu michezo hii ina msisimko mkubwa. Mbinu za kuvutia na mashindano ya kiwango cha juu. Napenda kuona jinsi wachezaji wanavyo panga mikakati kushirikiana kama timu na pia jinsi wanavyo weza kugeuza michezo kwa ujuzi wao binafsi.

Napenda keki ya chokoleti yenye krimu au frosti laini. Sababu ni kwamba chokoleti hutoa ladha tamu lakini yenye nguvu, na inahisia ya faraja kila kipande. Zaidi ya hayo, napenda keki ambazo zina vipande vidogo vya matunda au nuts ndani yake kwa sababu huchanganya ladha tamu na ladha kidogo ya kirefu au chachu. Na kufanya kila kipande kiwe na ladha tofauti kidogo.

Ninaishi mahali ya ambapo kuna mchanganyika wa majengo na miti. Mahali nilipo ni shamba la miji lenye majengo ya kisasa pamoja na miti ya asili. Majengo kutu ama kazi na ofisi na huonyesha maendeleo ya eneo hiyo. Kwa upande mwingine miti inaleta urembo hewa safi na sehemu za kupumzika. Mchanganyiko huu hufanya eneo liwe na uwiano kati ya maendeleo ya kisasa na utunzaji wa mazingira. Jambo linalofanya kuwa mahali pazuri kuishi na kufanya shughuli za kila siku.

Zoea nzuri nililojenga ni kusoma kila siku kwa angalau dakika thelathini zoezi hili limekuwa na faida kubwa kwani linapanua maarifa yangu na kuimarisha akili. Kusoma kila siku husaidia kuongeza ufahamu wa dunia. Kuboresha ujuzi wa lugha na kukuza fikra za ubunifu. Pia ni njia nzuri ya kupumzika kihisia baada ya shughuli za kazi au shule.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo chanya ya kazi yangu na kushirikiana na wenzangu. Napata motisha wakati napofanikisha malengo au kuona kazi yangu, ikileta matokeo mazuri. Pia kushirikiana na wenzangu na kupata pongezi au usaidizi, huni malisha moyo na kufanya kazi zaidi. Kujua kwamba kazi yangu ina maana na inachangia maendeleo ya timu au ushirika, hufanya nihisi kuridhika. Kuongeza bidii na kutaka kufanya vizuri kila siku.

Nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku. Nachaji kifaa kulingana na matumizi yangu ya kila siku. Nikikitumia sana kwa kazi, mawasiliano au kujifunza, betri huisha haraka na nahitaji kukichaji zaidi ya mara moja. Kuchaji mara kwa mara hunisaidia kuhakikisha kifaa kiko tayari wakati wote na kuepuka usumbufu unaoweza kusababishwa na betri kuisha ghafla.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni kunywa kikombe kimoja asubuhi. Asubuhi ninapokunywa kahawa au chai hunisaidia kuamka vizuri na kuanza siku nikiwa na nguvu. Ni mda mfupi wa utulivu kabla ya kuanza majukumu ya siku. Pia, kinywaji hiki hunisaidia kuzingatia kazi na kunipa hisia ya utaratibu mzuri wa kila siku. Jambo linalo ongeza tija na mpangilio wa maisha.

Kwa kawaida ninalala kati ya masaa saba hadi nane kwa siku. Usingizi huo hunisaidia kuupa mwili wangu mda kupumzika na kurejesha nguvu baada ya shughuli za siku mzima. Ninapolala vizuri huwa na uwezo mzuri wa kufikiri, kufanya kazi kwa makini na kuwa na hali nzuri kihisia.

Wakati ninapo hitaji msaada kazini, huwa natoa taarifa kwa mtu anayehusika kama msimamizi au mwenzangu ili kupata ushauri au muongozo. Pia hujaribu kueleza changamoto ninayo kutana nayo kwa wazi ili iwe rahisi kusaidiwa. Kufanya kazi kwa ushirikiano, hunisaidia kujifuza mambo mapya na kumaliza kazi kwa ufanisi zaidi.

Mimi ninajenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kuzungumza kwa heshima na kusikiliza mawazo yao. Pia ninashirikiana nao katika kazi kwa ushirikiano na kusaidiana pale panapohitajika. Ninajenga urafiki mdogo kwa kufanya mazungumzo ya kirafiki na kushirikiana katika shughuli za pamoja. Kwa kufanya hivyo tunapata mazingira mazuri ya kazi na kila mmoja anajisikia kuthaminiwa.

Mimi najifurahisha wakati wa furaha kwa kucheka na marafiki au familia, pia napenda kusikiliza muziki au kucheza ili kuendelea kujisikia vizuri. Wakati mwingine ninapenda kufanya shughuli ninazozipenda kama kusoma au kutembea nje. Hii hunitia nguvu na kunifanya nijisikia amani na furaha ya kweli.

Ndio nimewai kuona bahari na ninaifahamu vizuri kwa sababu ninaishi pwani. Bahari inanipa hisia ya utulivu na furaha ninapo iona. Napenda kusikiliza mawimbi na kuhisi upepo wa baharini. Kuishi karibu na bahari ni baraka kubwa kwangu.

Mimi nahifadhi data yangu kwenye vifaa vya kidijitali kama simu na kompyuta. Pia natumia hifadhi ya mtandaoni ili data iwe salama. Hii hunisaidia kuipata kwa urahisi wakati wowote. Kuhifadhi data vizuri hunipa uhakika na usalama wa taarifa zangu.

Mimi napendelea mazingira ya kazi tulivu na yenye mpangilio vizuri. Nafurahia pale kuna mwanga wa kutosha na hewa safi. Pia napenda mahali ambapo wafanyakazi wana ushirikiano na heshima kwa kila mmoja. Mazingira kama haya hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi na furaha.

Mimi napunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia vyombo vinavyoweza kutumika tena badala ya plastiki ya kutupa. Pia ninapendelea mabegi ya vi kitambaa badala ya mabegi ya plastiki. Mara nyingine ninajaribu kununua bidhaa zisizofungwa kwa plastiki au kutumia chupa ya maji. Inayoweza kujazwa kwa kufanya hivi. Ninasaidia kulinda mazingira na kupunguza taka za plastiki.

Mimi ninafanya marafiki wapya kwa kuzungumza kwa heshima na kwa furaha. Napenda kusikiliza wengine na kushirikiana nao katika shughuli za kila siku. Pia ninashirikiana katika michezo au shughuli za kijamii ili kungana nao. Kwa kufanya hivyo, ninapata urafiki mpya na uhusiano mzuri na watu.

Mimi natumia muda wangu wa bure kwa kusoma, vitabu au kusikiliza muziki ili kupumzika. Pia napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo ili kuwa na nguvu mwilini. Wakati mwingine ninatumia muda huu kuzungumza na marafiki au familia. Hii inanisaidia kujisikia furaha na kuridhika.

Mimi napendelea viatu vilivyo rahisi na vinavyofaa kutembea. Napenda viatu visivyo na mzigo mzito. Vinavyonipa urahisi na faraja. Pia napenda viatu vinavyofaa kwa hali tofauti za kazi na shughuli za kila siku. Kwa hivyo, viatu rahisi na vya faraja ndizo ninazopendelea zaidi.

Mimi nasherehekea mafanikio ya timu kwa kisherehekea pamoja na wanatimu na kushukuru jitihada za kila mmoja. Mara nyingine tunapanga chakula cha pamoja au sherehe ndogo kazini. Pia napenda kutoa pongezi kwa kila mshiriki ili kuonyesha thamani yake. Kwa kufanya hivi mafanikio ya timu yanakuwa na furaha zaidi na kila mtu anahisi kuthaminiwa.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa, kwa sasa ninaishi pwani lakini nilizaliwa bara. Hali hii hutokea kwa watu wengi kwa sababu ya sababu mbalimbali kama kazi masomo au kutafuta maisha bora. Kuishi sehemu tofauti na ulipozaliwa, kuna nipa uzoefu mpya na kunisadia kujifunza tamaduni, mila na mitindo wa maisha tofauti. Pwani ina mazingira yake ya kipeke kama bahari, hali ya hewa na vyakula ambavyo vinatofautiana na bara. Ingawa nilizaliwa bara, ninafurahia maisha ya pwani na nimeweza kuzoea mazingira mapya. Huku nikiendelea kuthamini, nilikotoka.